Binafsi uchaguzi katika kati ya suruali na sketi unategemea sana mazingira Tukio na hali ya hewa Kwa kawaida napendelea suruali kwa sababu uhunipa uhuro kutembea na kufanya shuguli mbali mbali ku raisi Suruali mara nyingi huwa rahisi kuvaa kazini au wakati wa shughuli zinazoitaji mwendo mwingi kama kutembea umbali mrefu au kufanya kazi zinazoitaji kuinama au kusugea sana Pia suruali hunifanya nijisike salama na mwenye kujiamini Hasa katika mazingira ya kikazi au rasmi Kwa hivyo, siwezi kupuuza uzuri wa namvuto wa skete skete mara nyingi unekana maridadi hasa katika hafla rasmi ya matokio maalum kama sherehe, mikutano au ibad Skete pia ulete mwonekano wakipeke na wakuvutia kulingana na mtindo na urefu wake Wakati mwingine napendelea siketi kwa sababu unifanya nijisiketo tofauti na kuongeza ladha ya mavazi yangu. Pia, hali ya hewa huwathire chaguo langu. Wakati wabaridi au pepomkadi, suruadi huwa chaguo bora kwa sababu hujotoa na ulinzi zaidi. Lakini wakati wajoto kadi, skiti inaweza kuwa njepesi na kudhuru hewa kupitia, kurusu hewa kupita kuhuraisi Kwa hivyo, chaguo ninalofaa zaidi Zaidi ya hayo, napenda kuzingatia, napenda kuzingatia muktatha, wakijamii na kitamaduni Kuna mazingira ambapo suruali ni ya kawaida na ya nakubadika zaidi na mengine ambapo sketi uonekana rasmi au yenye heshima zaidi. Kwa hivo minachagua vazi kulingana na heshima ya tukio na faraga yangu binafsi. Kwa kifupi, sina upendeleo mkali wa upande mmoja pekee na penda suruali kwa uraisi na uhuru wa mwendo na napenda sketi kwa uzuri na mvuto wake katika umatukio maalum. Muhemu zaidi kwangu ni kujisikia vizuri, kujiamini na kuvaa vazi linaloendana na mazingira na tukio husika. Kwa kweli suwala la kupendelea suruali ya usiketi ni sinja jambo raisi kujibu kwa neno moja. Kwa sababu mavazi mara nyingi huwakisi mazingira, kisia, halia hewa na hata kazi na wazofanya kila siku. Binafsi, mara nyingi napendelea suruali kwa sababu unipo uhurum kubwa wa kutambia katika kufanya shughuli zangu za ufanisi. Ikiwa nina siku wenye majukumu mengi, kama kutembea kutoka sehemu moja hadi kengili, kufanya kazi zinazoitaji kiwinama au kukaa kwa muda mrefu, suruweli hunifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini zaidi. Suruali pia hunipa hadi ya vitendo ya urahisi si kuoranisha na inambadimbali za jumara kama mashati, blasi au fulana. Pia kuna aina tofauti za suruali za kawaida, za kitamba, laini, za jeans au za ofisi. Ambazo zinaeza kufaliwa katika mazingira tofauti bila kupoteza mvuto au heshema. Hii nanifanya ni one suruali kama vazile nye matumizi mengi na linalofaa kwa shuguli nyingi za kila siku. Kwa hivo, siwezi kusema kwamba sipendi sketi kwa kwamba upande mwingine, sketi inamvuto wakipekee na haiba fulani ya kifari. Katika rasmi fulani, mikutano maalum, sherehe au matukia kijami, sketi inaweza kuleta mwonekano, wakuvutia na wamaredadi. Siketi pia unifanya nijisikie tofauti, wakati mwingine ni vizuri kubadilisha mtindo na kujaribu kitu kinacholeta hisi ya mpya. Kuna aina nyingi za sketi, kama ndefu, fupi, pana au nyembemba, na kila moja uleta mtuazamo tofauti kulingada na tukio.

Moja ya mazoea mazuri niliyoyajenga ni nidhamu na kupanga muda wangu vizuri Nilijifunza mapema kwamba bila mpangilio mzuri wa muda ni rahisi kupoteza umakini na kushindwa kutimiza malengo kwa wakati Kwa hivyo nimezoea kuanza siku yangu kwa kupanga vipo mbele kuandika kazi muhimu zinazopaswa kufanya na kuzipangilia kulingana na uzito wake Zoea hili limenisaidia kuwa na mwelekeo wazi kwa siku yangu kupunguza msongo wa mawazo na ufanisi kazini na katika maisha binafsi Pili, nimejenga zoea la kusoma na kujifunza mara kwa mara Ata kama si masomo rasmi na penda kusoma vitabu makala au kujifunza ujuzi mpya unaweza kunisaidia kuboresha uwezo wangu Zoea hili limenifanya niwe mtu mwenye maarifa mapana zaidi mwenye kujiamini katika maamuzi na mwenye mtazamo pana kuhusu mambo mbalimbali ya maisha kujifunza kila siku hata kidogo kunasaidia kukua kiakili na kitaaluma Zoea jingine zuri nililojenga ni kusikiliza kabla ya kuzungumza. Hii imenisaidia sana katika mahusiano yangu binafsi na ya kikazi. Huwa sisikilizi kwa makini na ninaelewa zaidi mawazo na hisia za wengine. Hii husaidia kuepuka migogoro, kujenga uwaminifu na kufanya maamuzi enye busara zaidi. Watu wanopohisi wamesikilizwa wanaheshimu na kuthamini uhusiano zaidi. Pia nimejenga zoea la kujichunguza na kutafakari mara kwa mara. Mwisho mwa siku au wiki. Napenda kujiuliza nimefanya nini vizuri na ni wapi ninaweza kuboresha. Hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa yangu na kuimarisha tabia nzuri nilizonazo. Kutafakari, kuna nipa nafasi ya kukuwa kama mtu wa kuboresha mienendo yangu kila siku Zaidi ya hayo, nimezoea kuwa na mtazamo chanya hata katika changamoto Badala kukata tamaa haraka najifunza kuangalia changamoto kama fursa ya kujifunza au kuboresha ujuzi wangu Zoea hili limenisaidia kuwa na nguvu ya ndani kuhimili shinikizo na kuendelea kusonga mbele hata mambo yanapokuwa magumu Kwa ujumla, mazoea mazuri ninaojenga ni pamoja na kupanga muda, kujijuza kile usiku kusikiliza kwa makini, kutafakari au kuona mtazamo chanya mazoea haya yamenisaidia kukua kibinafsi, kitaluma na kijamii Naamini kuwa mazoea mazuri ndiyo msingi ya mafanikio kwa muda mrefu Kwa sababu kile kinachofanya kila ndo siku ndicho na kinatujenga pole pole hadi kufikia malengo yetu naendelea kupanua zaidi kuzoea mazoea niliyojenga Bali na kupanga muda na kujifunza kila siku Pia nimejenga zoea kutunza afya yangu kimwili na kiakili.

Kazini kama ilivyo katika mazingira yoyote ya kitaaluma, kuna changamoto mbalimbali ambazo hukutana nazo mara kwa mara moja ya changamoto kubwa ni usimamizi wa muda. Wakati mwingine majukumu huwa mengi na yanahitaji kukamilika ndani ya muda mfupi Hali hii inaweza kuleta shinikizo na msongo wa mawazo hasa pale kazini zinapokuwa na kipaumbele sawa Ili kukabiliana na hilo, nimejifunza kupanga kazi kuzingatia vipaumbele, kugawanya muda kwa busara na kukikisha nimemaliza kazi muhimu kwanza. Changamoto nyingine ni mawasiliano ndani ya timu. Wakati mwingine kunaweza kuwa na kutoelewana au taarifa zisizofika kwa wakati. Hii inaweza kusababisha makosa au kuchelewesha miradi, katika hali kama hii, ninajitahidi kuwa na wazi katika mawasiliano kuuliza maswali pale nisipoelewa na kuhakikisha nitathibitisha taarifa kabla ya kuchukua hatua mawasiliano mazuri ni muhimu katika kupunguza migogoro na kuimarisha ushirikiano Pia nakutana na changamoto ya kukabiliana na mitazamo tofauti ya watu Kila mtu ana mtindo wake wa kufanyakazi, maoni yake, na tabia yake. Kwa wakati mwingine tofauti hizi zinaweza kuleta migogoano Ok, hata hivyo, nimejifunza kuwa na uvumilivu na kuheshimu mawazo ya wengine Hata kama sikubaliani nayo kufanya hivyo, ninajenga mazingira ya kazi yenye amani na heshima Changamoto nyingine ni shinikizo la kufikia malengwa ya viwango vya utendaji katika kazi nyingi kuna matarajio makubwa ya kutoa matokea bora kwa muda maalumu shinikizo hili linaweza kuwa na changamoto Lakini pia motisha wa kufanya kazi kwa bidii zaidi Ninapokutana na hali hii, ninajikumbusha umuhimu wa kuzingatia ubora wa kazi Siyo tu kazi na kuhakikisha nafanya kazi kwa umakini na weledi. Aidha kuna changamoto za kujifunza teknolojia mifumo mipya kadiri dunia inavyobadilika teknolojia pia hubadilika kwa kasi Wakati mwingine kujifunza mifumo mpya kunaweza kuwa na changamoto hasa mawazoni. Hata hivyo inachukulia hili kama fursa la kujiongeza ujuzi na kuboresha uwezo wangu. Kwa jumla, changamoto kazini ni sehemu za ukuaji wa kitaaluma Kupitia usimamizi mzuri wa muda mawasiliano bora, uvumilivu, kujifunza kwa mara kwa mara na mtazamo chanya, ninaweza kukabiliana na changamoto hili kwa ufanisi Ninaamini kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kuwa bora zaidi katika kazi yangu.

Kila asubuhi, ninapenda kuanza siku yangu kwa utaratibu mzuri Unaonisaidia kuwa na mwelekeo na nguvu ya kukabiliana majukumu ya siku Kwanza kabisa, na amka mapema ili nipate muda wakujiandaa bila haraka Kuamka mapema, hunipa nafasi ya kuanzia siku Kwa utulivu, badala ya msongo, wakukimbizana na muda Baada ya kuamka napenda kuchukua dakika chache za kutafakari na kushukuru Hii hunisaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya na moyo wa shukrani Wakati mwingine najiweka malengo madogo ya siku hiyo ili nijue ninachotaka kufanikisha hatua hii hunisaidia kwa kuwa na mwelekeo na umakini mapema kabisa Kisha nafanya usafi wa mwili na kujiandaa naamini kuwa kujipanga vizuri kimwili huongeza kujiamini na kunifanya nisikie tayari kwa siku ikiwezekana napenda pia kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili na kutembea kwa muda mfupi Hii huamsha mwili kuimarisha mzunguko wa damu na kuongeza mguvu ya kuanzia siku Baada ya hapo, ninapenda kupata kifungua kinywa chenye afya Hata kama ni kitu kidogo, ninaona ni muhimu kula ili mwili na akili zipate nguvu ya kufanya kazi kwa ufanisi Wakati wa kifungua kinywa, mara nyingi hupitia ratiba ya siku au kuangalia majukumu niliyopanga kufanya Kabla sijaondoka na kuanzia kazi napitia tena orodha ya vipaumbele vya siku Hii hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha ninaanza na kazi muhimu zaidi Ninajitahidi kuepuka kuanza siku kwa haraka au mpangilio bila mpangilio Kwa sababu hali hiyo inaweza kuniathiri tija siku mzima Kwa ujumla, utaratibu wangu wa kila asubuhi unahusiana kuamka mapema, kutafakari, kujiandaa kimwili, kujitunza pia, kula vizuri na kupanga siku yangu makini Ninaamini kuwa jinsi unavyounda, unavyoanza siku yako vizuri, huathiri sana jinsi siku yako itakavyokuwa asubuhi iliyo na mipangilio na utulivu huleta siku yenye mafanikio na utendaji mzuri Baada kupanga majukumu ya siku, napenda pia kuchukua muda mfupi wa kusoma au kusikiliza kitu cha kujenga kama nakala fupi, kitabu cha motisha au ujumbe wa kuelimisha Hii husaidia kuanza siku kwa mawazo mapya na mtazamo chanya Ninaamini kile unachoingiza akilini mwako asubuhi kinaweza kuathiri sana hali yako ya siku mzima Pia nimejenga utaratibu wa kuepuka kutumia simu kupitia kiasi tu ninapoamka Badala kwanza siku kwa mtandao ya kijamii kwa ujumbe mwingi, najitahidi kwanza Nipange binafsi hii hunisaidia kuthibiti muda wangu na kuanza siku kwa umakini Badala ya kuvurugwa na taarifa zisizo za lazima Ikiwa nina muda wa kutosha napenda kufanya mazoezi mafupi ya kupumua au kunyoosha mwili Hii hunifanya nisikie mchangamfu na tayari kwa siku mazoezi haya madogo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini kabla sijaanza majukumu rasmi.